Huwa napenda vichoraji vya kitambo ya bara ya Europa. Watu kama Van Gogh, pia Da Vinci Wanapenda kukuwa na hizo mchoro zao. Kama Starry Night na hiyo ingine ya Da Vinci ile Mona Lisa. Hizo vichoraji za hizo nafikiri inaitwa Renaissance period huwa nazipenda sana sababu zinakuanga huwa zinaonyesha maisha yalivyokuwa kitambuo na vile sasa siku hizi nafikiri vile tunatumia hizi simu za digitali. Na hizi kamera za digitali kuna kitu tumepoteza na hile talume ya uchoraji. Sasa ndiyo mimi hupenda hizi vichoraji zipe ya kitambo.

Kwa wiki yangu huwa najaribu afadhali mara tatu kwa wiki sababu huwa naonanga mara tatu inakuanga mzuri. Lakini nikifanya ile programu yangu ile full huwa nafanyanga tuseme mara nne kwa wiki. Hasa hiyo ndiyo inakuwanga mazoezi yangu. Sasa siku ya kwanza tunafanya mambo ya misuli ya mkono. Siku ya pili tunafanya miguu. Siku ya tatu tunafanya mabega. Alafu siku ya nne na angalia mgongo sasa, hivyo ndiyo huwa napenda nifanye zoezi zangu. Na saa zingine hata naweza fanya siku mbili kwa siku moja. Naweza fanya kwa hiyo ratiba yangu siku mbili kwa siku moja. Sasa huwa naichanganyisha saa zingine ndiyo mwili wangu ushtuke. Najua lazima ushtue hizo mshipa ndiyo zikuwe.

Nafikiri ile mchezo napenda ni mpira na ile olimpiki ya mwisho kuchezwa ilikuwa mwaka wa elfu mbili ishirini na nne na iyo wakati nafikiri uispania na ufaransa zilicheza pamoja na uispania ilishinda tano kwa tatu na nafikiri penalti. Sasa hizo timu mbili uispania ndo ili chukua. Na saa hizi nangojea hii msimu nafikiri hii mwaka wafu mbili na ishirini na sita tuone nani atachukua hiyo mchuano. Lakini unajiuanga kwa hizi mchuano wale washambulizi wakali huwa hawachukuliwi sababu naonanga hizi mchezo za olimpiki si ati zikiwa duni ama zikiwa mabaya lakini hawaioni kwa ile hawaionangi kwa njia moja kama vile wanaona hizi tonamenti zingine kama za World Cup. Nini mchuwano wa dunia kama za World Cup hawaonangi kama Euros, hawaionangi kama Afcon wanaionanga ikiwa ndogo zaidi. Sasa huwa wanapeleka wachezaji ndiyo hizi team za mataifa. Lakini hawapeleki wale washambulizi wakali huwa wanapeleka. Wale labda wanahitaji kucheza zaidi. Sasa wale pia wanacheza kwa hizi ligi ndogo.

Malipazuri nimesha enda ni kwa ile mbuga ya wanyama ya tsavo hapo mtituandei kuna mali kuna itua Sweet Waters. Huwa inasafrisha maji na fikiri paka Mombasa. Na hapo unaezaona mamba, unaezaona simba, unaezaona wanyama wote wakija ukiny wa maji. Na kuna mali pia unaeza ingia chini ya hayo maji na unaona hawa mamba wakiogelea, kimboko wakiogelea na samaki pia. Pia ukiwa huko juu unaona twiga. Wanyama wote wanao kuja kutaftaa maji kukunywa. Ilikuwa huko mali pazuri sana. Na ata huwa wana oba siku zingine pia niendo huko tu. Nionevilo kumendelea huko. Ilikuwa mali mzuri sana kuona.

Ndiyo huwa napenda kupika sababu kutayarisha chakula naonanga pia inakuanga sanaa. Sasa ndo huwa napendaga sanaa. Sasa zile kwanza natengeza chakula napenda nikikula. Kama tuseme chapati, ama niseme andazi. Vitu vitamu ndo huwa napendaga sana sana nipike. Lakini nikikuja kwa zile chakula za kawaida kama ugali, sukuma, kabeji hizo huwa napika lakini siezi sema napenda kupika hiyo wakati inkuanga ni kama jukumu. Sababu tumbo yako iko njaa na sasa kama chakula haiko. Utaendelea na uhai sasa inabidi nakua jukumu na sipenangi majukumu saa zingini.

Kama ni simu yangu huwa na ichaji mara moja kwa siku. Alafu inashikilianga moto hiyo siku nzima paka ile siku inafuatilia huwa ina ni betri nimekaa nayo sana karibu miaka tano sasa. Sasa ni simu ya kuaminika hiyo sababu nilinunua kitambo kidogo hata zaidi ya miaka tano iliyopita. Ni hizi Samsung A71. Ni simu nzuri sana. Sasa inaweka moto. Kwa upande wa moto siezi lalamika. Ni simu mzuri.

Nafikiri ile sera kuu ya kampuni inakuwanga sera ya faraga. Iyo inakuelezea kama hiyo kampuni kweli inataka kuboresha maisha ya wateja wake. Ama inata kukiba siri za wateja wao. Ili sasa waziuze. Waziuze wanazuzia nani. Waneza uzia serekali za inje. Waneza uzia watu ama haka. Kuna vitu mingi kampuni wazinafanya kwa siri. Haizikwangi mzuri. Sasa domina takanga sana sana. Niangadei yo sere yao ya faraga.

Kuna wakati nilikuwa kwa safari na nilikuwa kwa hapo Voi, sasa vile nilikuwa hapo nilikuwa naenda mashambani, nilikuwa naenda huko kwetu kwa kijiji. Sasa nilipatana na watu hapo kwa gari, na nikashtuka kuna kipusa mmoja hapo alikuwa kwa hana fedha za kusafiri, nikama alikuwa anang'ang'ana sana na alikuwa kwa na shida mingi hapo. Sasa nikaamua nimsaidie na nauli na sikumuuliza chochote baada ya hiyo so tulifika na mi nikaenda zangu na ye akaenda zake. Sasa hiyo ndo kitu naweza kumbuka ile nilifanya bila hata kuhitaji anirudishie.

Naweza sema napenda kuoga na majimoto, ijapokuwa mimi sana sana huwa naoga na majibaridi. Sababu ya kusema hivo ni kuwa majimoto hayana manufaa kwa kuoga nayo sababu huwa inaharibu ngozi ya mtu. Lakini maji baridi huwa inakupatia afya zaidi, inaboresha afya yako, na pia kwa ngozi yako, inafanya ngozi yako inakua laini zaidi. Sasa majibaridi ndio inakuanga mzuri sana kwa kuoga nayo. Sasa lakini kama napenda kuoga na majibaridi sita danganya sipedi. Nisipedangi vile huwa naisikia kwa ngozi yangu. Lakini manufaa yake ni mengi zaidi. Na jua ukioga na majibaridi pia unasikianga mwili yako imepumzika zaidi kuliko kuoga na majimoto.

Sinanga shida kucheza nao, ijapokuwa huwa sichezi nao kikamilifu, labda nikawa nawajua. Lakini sichezangi sana na watoto. Lakini napendanga kuwaongelesha, kuwaelewa, sababu unaonanga akili zao, zinakuwanga changa, na kwa yale mazungumzo, labda kuna kitu unaezasema, unaezaeka chemichemi ya maisha ya usoni, na naikuje iwasaidie.

Nafikiri ukitembea na ukitembea Nairobi lazima utapata marafiki wengi. Unakutanga tu marafiki ni watu tu mnapatana tu labda kwa vitongoji yenyu ya kukula. Ama labda umeenda kwa shughuli yako fulani. Unaezapata rafiki kutoka upande mahali popote. Hata ukiwa unatembea tu kwa mtaa yako. Hakuna mahali, mi naamini hakuna mahali huwezi kosa kupata rafiki. Sana sana hata mi nilipata marafiki kutoka kuna wale nimepatana nao gym. Kuna wale nimepatana nao nikiona filamu. Kuna wale nimepatana nao nikitembea. Kuna wale nimepatana nao nikikua mtandaoni. Sasa huwezi kosa rafiki. Rafiki nafikiri niwewe sasa ukue sasa huwezi jitokeza kwa watu. Na pia hata nimepata marafiki pia nikienda kanisani. Kuna marafiki nimepata tukikutana kaa vijana. Kuongea mambo ya maisha. Maisha vile tunataka tuyapambane nayo unajua kuna hizo mkutano ya wazee. Hasa hizo pia mi huwa natembea hapo. Kuna mkutano mingi, kuna mahali mingi sana mtu anaezapata rafiki.

Nafikiri mtu anafaa kujiuliza, anaweza aje rahisisha kazi. Na hizo ndio mchakato za kazi, hizo ndio kitu kuu kwa mchakato za kazi. Sasa unaeza enda kwa mtandao, uone kama kuna njia mpya ya kufanya, ama kuna mchakato mpia za hizo kazi. Sasa unaeza tumia hizo mchakato na sasa urahisishe kazi yako. Pia unaeza ongea na wale walio wamefanya kazi labda kubwa hata kukuliko ama wamefanya kazi hata kubwa kuliko nyinyi wote na msikize zile mawaidha na taswira wako nazo za hiyo kazi na zile mchakato unaeza tumia kurahisisha hiyo kazi. Mimi nafikiri hivo ndio njia muhimu ya kuboresha mchakato zako za kazi.

Huwa najaribu nilete sauti yangu chini, sababu nafikiri hiyo wakati wa mgogoro sauti za watu huwa zinapanda na asira za watu zinapanda. Pia kitu ingine huwa najaribu ni kuondoka hapo, sababu najua vita zingine hazina manufaa yeyote. Sasa wewe ndo unapoteza kila kitu. Na pia kama ni matusi mtu amekuambia matusi nafikiri unaendelea shuguli zako. Najua hata mtu akikutusi haina shida. Lakini sasa mtu akukushika nguo ama akushike shati asa lazima pia ujitetee. Lakini zaidi ya hapo sifikiri kuna haja sana ya kusumbuana na watu. Labda anakutafuta. Na ujui mtu sa zingine anakutafuta kwa nini. Labda anakutafuta akuumize kabisa. Na amekupangia sasa inakuanga lazima ukue na hekima. Kama mtu anakutusi unanyamaza tu unaenda zako. Na saa zingine hivyo ndo nafikiri. Mtu huwa anajiepusha na shida zingine.

Sasa hii nafanya kazi zangu tuseme za wavuti au mtandao ndo huwa naona natumia video kwa mawasiliano. Lakini kwa jamii na familia na marafiki huwa naonanga situmii situmii video sana. Sababu nakuta huku Kenya ama huku Afrika nafikiri watu huwa hawananga, huwa hawajajizoesha kufanya hii tunaita face time. Huku Kenya tunapendanga tuu tunapendanga tuu tuongee na sauti yetu na kile na mtu aendelee na shughli zake lakini saa zile naongea na hao wafanyabiashara ama hao wateja wangu wa mtandao nakutanga sana wanapenda sana. Mzungumze kwa muwasiliane kwa video. Lakini huku Kenya kwetu huku Afrika Sifikiri tunapenda hivyo. Tunapendaga tu tuongee na sauti na tumalize hiyo shughuli.

Nafikiri kuwa dini ile kitu muhimu inakuanga hile maadili mema unapata. Sababu ukiwa kwa dini haina maadili mema hapo sasa nafikiri utakua umepotea zaidi hasaa haya maadili ya hiyo dini ndo huwa natia maanani nazo. Sababu wengine huwa wanaangalianga sharia za hiyo dini. Wengine wanaangalianga vile kujipendekeza kwa hizo dini. Lakini mimi naonanga madili ya hiyo dini ndio watu wanaweza kupata manufaa zaidi kutoka nazo. Lakini ukiona zile sheria saa zingine unaona binadabu pia wanatafta njia zao za kueneza tamaa yao hata kwa dini hasaa wanatumia dini kwa njia ingine isiyofa. Sasa ndio mimi huwa naona madili ya hiyo dini ni gani. Na ile jambo na ujisomee ile kitabu takatifu ya hiyo dini. Uelewe ni nini hasaa waliyo waliyo anzisha hiyo dini walikuwa na taswira gani. Waliku wanaelekea wapi. Na wanaongependa wanao kuja baada yao waendeleze aje ile taswira yao ama ile lengo yao.

Nafikiri, jioni chakula kitamu ninapendanga sana zaidi inakuanga ugali na nyama ama ugali na samaki. Nafikiri, ugali ya samaki jioni inakuanga chakula bora zaidi. Na unajua chakula ya samaki inakuanga na manufaa mingi kwa mwili ya binadamu. Na pia uongeze mboga kaa sukuma, kama kabeji kwa hiyo nyama nafikiri kwa hiyo samaki nafikiri sasa mambo ya hapa inakuwa mzuri sana. Na pia sababu ya hiyo supu ya hiyo samaki, huwa napendanga hizo zote.

Kusema kweli, hakuna timu huwa nafuata ya kiragbi ya kiamerikani, lakini najuanga mchezaji kama Tom Brady, huwa na mwonanga akiwa mtu mkubwa sana kwa hiyo ulimwengu wa kiragbi ya kiamerikani. Najuanga anachezanga kama quarterback huwa naangalia kidogo lakini sijafatizia timu. Na sababu naonanga inakuanga na mapumziko mingi sana. Sasa si mi nimezoea mahali mechi inatiririka. Inatiririka mpaka kikomo. Lakini nikiangalinga hizi American football naonanga sana sana watu wana mapumziko kila wakati ni kupumzika. Baada ya dakika mbili kupumzika lakini ukiangalia mpira kama wa hii mpira wetu wa football. Hii kadanda. Kadanda ukiangalia huwa haisimami. Inaendelea inaendelea ina simama wakati labda mpira imetoka. Ama kuna mwingine amechezea mwenzake vibaya kwa timu flani. Lakini mpira huwa inatiririka vizuri. Inaenda. Lakini sasa nikiangalianga American Football ninaonanga pumziko ndo hii, pumziko ndo hii, pumziko ndo hii. Sasa ninaonanga ninapoteza muda mwingi kwa haya mapumziko.

Kusema kweli nafikiri hii ya hapa lazima nitajieka upande wa Android sababu Android ina kuwanga una uhuru zaidi ya kuitengeza ama kuikarabati vile unaitaka lakini naonanga iOS huwa hawakuachi ufanye vile unataka lakini pia kusema kweli sijatumia iOS ma Apple simu za Apple sana nimetumia za Android. Lakini nasikianga kwa upande wa wale wame tumia iOS naskianga simu inakuanga haraka sana sababu inakuanga haraka kuliko hizi za Android. Lakini mi napendanga Android sababu unaeza ikarabati vile unataka. Ikae vile unataka.

Naweza sema hii jamii ya paka huwa inanifurahisha sana sababu ukiangalianga hizo mangozi zao, zina kuanga tofauti kwa hiyo jamii. Unaonanga kuna chui na simba wanakaa tofauti, ukiangalia Jaguar na tuseme hata simba tena wako tofauti. Sasa unakuta hawa wanyama wanaka tofauti. Lakini na kila mmoha ako na tabia zake. Sasa kuna wale wanapenda kukaa pamoja, kama simba huwa wanawinda pamoja, wanakula pamoja. Alafu tena kuna wale sasa wanapenda kukaa pekee yao, sasa wale ni kama kuna Nduma, ama taya, sasa mimi huwa napenda hawa nyama wote kwa sababu huwa naona hiyo jamii ikiwa jamii kubwa kwa wanyama.

Sijawahi enda kuona maonyesho ya sanaa, lakini nimeona vipindi kuhusu haya maonyesho. Na huwa naziangalia kwanza ile natakanga niende niione naafikiri ni ile Mona Lisa ile iko The Louvre uko Ufaransa uko Paris. Hasa natakanga niende huko nione hio uchoraji, lakini nakutanga pia vile wametuonesha kwa runinga inakuanga na watu wengi sana hasa hata huwezi iona unakuanga na dakkika zako nafikiri. Hata labda hutakaa hapo ukuwe na muda wako mzuri wa kuiangalia vizuri hasa ndio mimi huwa nataka niione lakini pia najua hapa watu wamejaa sana sasa kwa sababu kila mtu anataka kuiona. Nafikiri kwa haya kwa haya vichoro vya kitambo nafikiri hiyo ndio iko na sifa kubwa sana, hiyo ya Da Vinci, ya Mona Lisa hiyo ndio kichoro nawezapenda kuona. Lakini kwa sasa sijaenda kwa maonyesho. Na huku Kenya pia tuko na maonyesho, lakini sana sana najikutanga sina wakati. Lakini nafikiri nitajitahidi zaidi.

Na fuiu kitu ya kwanza ni wacha kujitetea sababu hukuwanga kila wakati unajitetea pia itafika mahali hautaendelea kwa sababu utaona wewe uko sawa na huwezi endelesha uudhaifu yako. Alafu pia ni lazima uanze kuelea ya ya kwamba wewe si mtu umekamilika na hakuna mtu amekamilika. Ka hivo ni sawa kukuwa na udhaifu. Sasa hiyo ndio kitu ya kwanza alafu kitu ya pili nafikiri mimi hujaribu afadhali niendelee tu niendele niki tafuta mbinu mpya za kufanya kazi. Ama kama kuna ubunifu mpya imetokea kwa kazi. Natakana nikue pia niko na macho hapo na nangangana sana pia mimi nisiwachwe nyuma. Kwa sababu dunia inabadilika na lazima ubadilike nayo sababu dunia inaendaga haraka sana na ikikupita ime ndio hivyo na huwezi ifikia tena.

Ile chakula naeza sema naeza penda kukula ni hii inaituwa Dumplings kwa Kiingereza. Kwa Urusi inaitwa Pelmeni. Kwa Japani inaitwa Goza Japani ya China nafikiri wanaitanga Goza. Sijui ka ni the same ama ni tofauti But hiyo ni chakula mi nigependa kujaribu. Pia nigependa kukula hii Batamzinga. Hii ya Thanksgiving hii ya Amerika. Ni anakana ngatamu, nige penda ni jaribu siku moja. Ni one vile inaonja. Na chakula ingine pia ninge penda sana kujaribu ni lazanya. Hizi ni chakula haziko nini kwetu haziko kawaida kwetu, atukulangi kwa kawaida. Hizi ni lazima uende kwa hoteli, alafu utengenezewe. Lakini nataka nizi jaribu karibuni.

Kitambo ndo nilikuwa napenda kusia redio. Siku hizi sitadanganya sipendi kuskiza redio sana sababu unajua ukiskiza redio lazima ungojee wacheze wimbo yako inayopenda saa zingine kuna wimbo wanacheza hata hutaki kuskia alafu pia mazungumzo yao saa zingine labda hainivutii vile sasa na badala sasa niskie redio naona afadhali niskize podcast hivi labda tuseme tu kwa gari ndo naonanga redio ikiwa na maana lakini kwa nyumba za watu na chumba za watu, siwaonangi watu wakiskiza redio. Na alafu unajua ka ni nyimbo na unaeza weka runinga, kuna Youtube, kuna Spotify, sasa unajua ukona ukona tuseme unaeza unaeza chagua na unaeza chagua ni nini unataka kuskiza sio lazaima uingojee uimbo fulani kuje wawo unayeka ile uimbo nataka na kitambo tulikuwa nasikiza radio sababu tulikuwa nangoja kusikiza wimbo nyi umpya lakini skuizi umbo umpya skuizi zime ikitokea unaiona kwa spotify ikitokea unaiona kwa youtube na kuna hizo premiere hapo sasa sasa si lazima usikize wimbo kwa radio kwa radio tuseme labda kuna dj flani unampenda na unapitako kusikiza ngoma zake na pia ama dj skuizi wanaeka wimbo zao kwa mtandao wanaeka kwa youtube. Sasa si lazima usikize radio sikuizi. Nafikiri siku za radio pia zimeisha. Lakini bado naelewa kuna watu wanasikiza radio uko mashinani. Na si ati nakejeli radio. Najua bado ikona nyafasi yake. Lakini nyafasi likuwekona ayo kitambo sikuizi imeisha. Sikuizi watu wanasikiza Spotify na YouTube na Spotify unaeza pata hata kama wani mazumuza unataka unaeza pata kusikiza tseme unaeza sikiza mapodcast kutoka hapo na unaeza pata zile taarifa unataka kuhusu jambo lolote dunia ni inayo unayo onea haza mi kusema kweli hivyo ndo naona tuko sikuizi.

Kitambu nacho kipenda zaidi naezasema ni Biblia, sababu imendikwa na waandishi wengi, na hawa waandishi wengi wanasema kitu moja, na wanaelenga mahali pamoja. Hasa mi upenda Biblia sababu inakuonesha vile dunia ilikuwa kabla tuwe, na vile watu walikuwa kiishi kwa zile, walikuwa kiishi hizo nyakati za kitambo. Lakini pia kuna mafunzo mingi na mafumbo mingi, nafikii unaezatumia leo kutoka kwa hiyo kitabu. Sasa nao penenga hiyo kitabu sababu inasaidia sana. Kwa sababu maisha ina kuwanga ngumu na njia kujielewa. Ama njia ya kupata mahali unaeza pata njia. Ama upate fursa ya kujielekeza mahali pazuri. Naonanga biblia ndio ina kueleza vizuri. Sasa ndo mi uwa naipenda sana hiyo kitabu sababu ni kitabu ikona vitabu ndani yake sababu kuna waandishi wengi na kila mwandishi ako na njia yake ya kuandika sasa inakuu inawafungua akili sana kwa maandiko kuelewa vile watu wanaandika na pia inafungua akili sana kuelewa sura ya bali tumetoka kama dunia.

Naweza sema ile juisi napenda inakuanga ya maembe, napenda zaidi, kuna pikana, inatengenezwa huku Kenya, inakuanga tamu sana, pia kuna cocktail huwa inatengenezwa huku pia, wanachanganisha miwa, na mapaipai na matunda mengine mingi, ukiyachanganya haya matunda alafu sasa uyakunywe, inakuanga tamu sana, inakuanga na sukari, lakini hiyo sukari sasa si ile mbaya ya kuaribu mwili ni ile sasa ni natural ni ile inatoka kwa ardhi sasa hiyo unajua hiyo haiwezi kukuumiza. Sasa mimi napendanga hizo na zaidi ya hapo juisi ile tu napenda zaidi ni ya maembe.

Labda singependa kurudi, ningependa kama ni narudi na yale maarifa nikonayo, ningependa kurudi. Lakini kama sina haya maarifa nikonayo, ningependa kukaa kwa hii muda niko. Sababu maarifa ndio nafikiri ni muhimu. Labda ningependa kurudi pale na ile marifa nikonayo, ndio niweze kufanya kazi zingine. Ama kuna vitu ninawezafanya nikimaisha makubwa. Lakini kurudi tu sababu nataka kuwa kijana tena. Kuwa kijana si shida lakini kuwa kijana bila hekima, kukuwa kijana bila maarifa, kukuwa kijana bila pesa. Nafikiri pia si maisha mazuri, ni maisha magumu pia.

Nafikiri kitu ya muhimu ni mkae chini alafu sasa mpangane kila mtu akue na wajibu yake na kazi yake na lengo yake. Sasa ndo msiwe watu wawili mnafanya kazi ya mtu mmoja ama mnaanza kuhitalafiana mahali sasa mmoja anafaa kufanya na mwingine anafaakufanya ndo mtu msingiliane kikazi. Kila mtu akue kazi yake na ajue akona lengo yake na mwisho wakazi wake. Ndi sasa tukipata kila mtu amefanya upande yake tukianganisha kazi imeisha.

Kama nilikizo ya ndoto nafikiri naezaenda maali kama Maldives, maali tu kuna bahari na pia nijisitiri huko, nipate hiyo upepo, nipate hiyo barizi ya bahari. Na napenda hizo hoteli zinakuanga hapo vile zimejipanga na hiyo maji vile inakaa. Na ningependa tu nizunguke huko, nione vile maisha iko huko na nipate hiyo jua yao. Hiyo ndio inakuanga ndoto yangu kuwenda The Maldives. Niende huko nipate pia nijaribu chakula ya kwao huko. Nisikize pia zile mziki wanachezanga huko. Ningependa sana nielewe watu wanaishi huko wanaishi aje. Na pia ni waulize kama wanaonanga maali wanaishi ni maali pazuri sana. Ile taswira iko hapo. Ama wameizoea paka sasa imekuwa maali ya pa kawaida kwao.

Huku Kenya nafili bado hatujafika hiyo kiwango ya chaku, ama hatuna zile sheria za kugawanya takataka. Sasa, lakini naelewa kwa takataka, unatakana uzigawanye, mahali kuna unaweka karatasi, plastiki, alafu pia unaweka kando vitu za ya chakula hivi, zile ushaatupa. Sasa takataka inatakikana igawanywe hivyo. Lakini huku tunakuanga na watu huwa wanakuja kuzirokota. Alafu wanazichoma pamoja. Na sasa wakizichoma pamoja. Unajua huku hatuna sheria sasa. Lakini ni wazo mzuri na fikiri lazima tutafika hapo. Kwa sasa unajua bora tu mahali yetu ikuwe safi. Na fikiri hatuna neno.